Kuhusu niliyowahi kuioja katika safari naeza sema ni ilikuwa ni mara ya kwanza kuonja chakula ya pilau. Ilikuwa nimetembelea kwenye eneo la, naeza sema pwani mwa Kenya pale Mombasa voi kilifi. Na nikakaribishwa na familia moja ambayo ilikuwa imenikaribisha ambayo ilikuwa nimeenda kuitembelea pale pwani. Na chakula ambacho walikuwa wamekiandaa kilikuwa hicho pilau pilau ilikuwa kimetengenezwa kwa haiba ya nafsi yake na kilikuwa kinapendeza sana nilipoila hivi sikuitamani kutoka kinywani kwa changu kilikuwa kitamu sana hii ndio ilikuwa chakula kitamu nilionja kwa mara ya kwanza.

Lengonlangu la muda mrefu kazi ni ninatarajia kwamba baada ya kufanya kazi kwenye kampuni ambaye niko kwa sasa baada ya kufanya kwa muda mrefu kama miaka kumi ama ya kumi kumi na tano ijayo nitakuwa na uwezo kujisimamia kifedha na nitakuwa mimi ni mtu ambaye naeza anzisha biashara na biashara ya kivyangu kulingana na tathmini ya wakati huo na kuendesha bila kuteseka ili niweze kuwa na wakati mwingi wa kupumzika, unajua kufanya saa hizi kazi kwenye makampuni ni hauna ule nafasi wa kupumzika unafanya kazi siku sita na ni lazima ufanye kwa sababu kampuni si yako usipofanya utafutwa kazi. So mi nataka ile uhuru wa kufanya kitu ambacho napenda kwa wakati wangu.

Katika miji mingi hapa nchini Kenya, hasa ukizingatia mfumo wa maisha ya kiuchumi ya mtaani, shughuli au kazi zinazo fanywa na watu wengi zinaendana na hali ya lisi ya maisha na jithada za kujitaftia riziki kila siku. Hapa kuna na kazi ambazo hufanywa sana na watu wengi ya kwanza ni biashara ndogo ndogo ya kama wa machinga na wauzaji reja reja hili ndio hili ndio eneo linalo ajiri na kuingiza idadi kubwa ya watu sana kwanzia ya kuuza bidhaa kwenye vibanda vidogo duka la mtaani kuuza mboga matunda na nguo za mitumba mbaka biashara za simu za mikononi na huduma za kifedha za mtandao kama Mpesa. Nyingine ni usafiri wa uma na boda boda. Madereva na makondakta wa mabasi madogo ama wa matatu au daladala pamoja na jeshi kubwa la vijana wanaoendesha pikipiki au bajaji ni sekta nisio kauka wateja kutokana na mahitaji ya kila siku ya watu kuwahisisha kwenye shughuli zao hizi ni hizi ni mali ni nyenzo ambazo zimeajiri watu wengi sana katika taifa hili.

Kwa upande wangu, wakati sina kazi au masomo, kwanza yanalingana na mambo yanavyo kwenda mapumziko ya kweli yanapendeza zaidi, yanapokuwa na mchanganyiko vitu vingi kama kusikiliza muziki mtamu wakati mwingine kama mapumziko, unasikiliza tu muziki mtamu kama ule wa rumba au hip hop utaratibu ukipiga kelele nyuma ya pazia wakati ubongo ukiwa umetulia ya pia naweza tumia wakati wa kupumzika kusoma na kujisomea vitabu vya kihistoria falsafa na maswala ya sayansi ya jamii na biolojia ili kugundua mitazamo mipya kimaisha ya na pia kutembea na hewa safi kutoka nje kubadili mandhari kupata upepo mwanana na kutazama maisha ya mtaani bila kuwa na presha ya saa au makatiba ngumu hii ni njia pia ya mimi kujiburudisha ama kupumzika.